Sijawahi kununua tikiti za Tukio na hilo halimaanishi kwamba sipendi matukio au burudani. Pale, natokana zaidi na vipaombele, nilivyojiwekea katika maisha yangu. Kwa muda mrefu, nimekua nikiangalia kwa umakini jinsi ninavyo tumia muda na pesa zangu. Mara nyingi, ninapo kutana na Tukio linaloitaji tikiti kama tamasha au event fulani. Huwa na jikuta ni kijiuliza kama tukio hilo linaongeza thamani ya ukweli katika maisha yangu au ni burudani ya muda mfupi tu Kwa mtazamo wangu binafsi, mara nyingi majibu yamekuwa hayanishawishi vya kutosha kunifanya ni chukue hatua ya kununua tikiti sababu nyingine kubwa ni kwamba mara nyingi nimekua nikijitahidi zaidi kwenye masomo, mipango ya badaye na kujijenga kifedha Kuna nyakati ambapo pesa uliyo tumia kununuwa tikiti ya tukio inaweza kutumika kwa kitu cha maana zaidi. Kama kununua vitabu, kulipa kozi au hata kuweza kuekeza kwenye jambo litakalo kuinua badaye. Mimi ni mtu ambaye huangalia mbele zaidi kuliko kufurahishwa na kitu cha sasa chache. Kwa maoni yangu, watu wengi hununua tikiti kwa msukumo au kwa sababu ya shinikizo la marafiki. Lakini mimi nimejifunza kusema hapana pale ninapo ona haifai. Pia ukweli ni kwamba, si kila tukio linavutia. Matukio mengi yanayoadaliwa siku hizi yanafanana sana. Muziki ule ule, watu wale wale na mazingira yale yale. Hivyo, sijawai kuhisi kama nakosa kitu kikubwa kwa kutohudhuria. Badala yake nimekua ni kifuraiya burudani kwa njia mbadala kama kutazama matukio hayo kupitia mitandao ya kijamii au video au hata kusikiliza maoni ya watu waliohudhuria Kwa njia hii napata picha ya tukio bila kutumia pesa au muda mwingi Aidha mimi ni mtu anayependa mipango iliyo wazi na iliyo tulivu matukio mengi yenye tikiti huwa na kelele nyingi, foleni na wakati mwingine vurugu zisizo za lazima Kwa mtu kama mimi mazingira hayo hayavutii sana. Napenda zaidi kukaa na watu wachache ninaowajua kufanya mazungumzo yenye maana au kutumia muda wangu katika mazingira yanayonipa utulivu na nafasi ya kufikiria. Kwa hivo kutonunua tikiti si kwa sababu ya kukosa uwezo bali ni uchaguzi wa makusudi.